Ndiyo, napenda mvua sana na siipendi tu kwa sababu ya hali ya hewa, bali kwa sababu ya namna inavyo nigusa kihisia, kia akili na hata kimaisha kwa ujumla. Mvua inapipa hisia ya utulivu ambayo ningumu kuipata katika mazingira ya kawaida, enyekelele, haraka na msongamano wa mawazo. Inaponya mvua, dunia inaonekana kupungua kasi. Watu wanatembea pole pole, sauti zinapungua na mazingina yanakuwa tulivu zaidi. Huo utulivu hunisaidia kufikiria kwa kina, kutafakari maisha yangu na kupanga hatua zangu zijazo bila presha. Kuna kitu fulani kuhusu sauti ya matone ya mvua yanapogonga ardhi au paa ambacho hunifanya nijisikie nipo mahali salamu. Kana kwa mba dunia imenipa ruhusa ya kusimama kwa muda na kupumua Napenda mvua pia kwa sababu inafanya nijisikie huru kia kili Kwa kati wa mvua mara nyingi ninakuwa na mawazo safi na yaubunifu zaidiIniwakati ambao naweza kukapikee yangu kuandika kusoma au kufikiria bila kuvuruguwa sana Mvua inanipa nipanafasi ya kujiangalia ndani angu kutathmini ninapotoka na ninapoelekea ya nisaidia kukumbuka kwamba maisha haya itaji kuwa ya haraka kila wakati Kuna thamani kubwa katika kusimama, kutulia na kurusu mambo ya tiririke kwa wakati wake Kupande wangu, mvua inahusiana sana na mawazo ya maendeleo ya ndani na kukua pole pole lakini kwa wahakika Zaidi ya hayo, mvua na inanivutia kwa sababu ya uhusiano wake na asili Inapoanza kunyesha ardhi hunuka harufi ya kipekee Inayakumbusha uhai na mwanzo mpya mimea huonekana kuwa hai zaidi Anga hua safi na mazingira kwa jumla yanaonekana kupumua upya Hii hunifanya nitambuwe umuhimu wa mzunguko wa maisha kwamba baada ya ukame hujambua na baada ya changamoto hujanafu Kwa mtazamo wangu mvua ni ishara ya matumaini na upya na nikumbusha kwamba hata katika nyakati ngumu kunawezekano wa mabidiliko mazuri ikiwa tutakuwa na subira. Napenda mvua pia kwa sababu ya namna inavyoathiri hali yangu ya kila siku. Wakati wa mvua huwasina haraka ya kutoka ovyo-ovyo. Badala yake napenda kukandaani kufanya mambo yenye maana au kupumzika. Hii hunisaidia kuwa na nidhamu na kuzingatia mambo muhimu. Kwa mfano mvua hunipa muda wa kufanya kazi za kiakili kama kusoma, kufanya mahesabu au kupanga malengo ya kifedha na kielimu badala ya kuhisi ni mefungwa. Mvua hunifanya nijisikia ni mepewa nafasi ya kufanya mambo, kutaratibu na kwa umakini. Kihisia mvua inanipahisia ya faraja. Kuna wakati mvua unefanya ni kumbuke nyakati za nyuma, utoto, siku za shule au nyakati nilipokuwa na ndoto nyingi bila hofu kubwa ya kushindwa. Hisia hizi hunipamotisha ya kuendilea mbele na kutokana na kutokata maa. Mvua hunikumbusha kwamba wa maisha ya na nyakati tofauti. Kuna wakati wajua na furaha na kuna wakati mvua na tafakari. Zote ni muhimu na zote na nachangea kujenga mtu ndiye leo Sipendi kukimbia, huzuni, au changamoto Badala yake napenda kuzitazama kama mvu inapita Lakini, naacha kitu kizuri nyuma yake Kwa jumla, napenda mvua kwa sababu ina nisidia kuwa mimi mwenyewe na nipena fasia kufikiria kuhifadhi nguvu na kujiandaa kwa hatuwa inayofuata Kwa ngu mbuwa sikero wala sumbufu ni rafiki utulivu mwalimu wa subira na ishara ya mwazo ya mwazo mpya ya nembia kwamba si lazima maisha yawe na eilele ili yawe na maana kwa kwamba wakati mwingine kukaa kimia chini ya mvua ndiko na kukuzuga nguvu ya kweli ya ndani.

Kwa kweli, sipendi sana kutembea kwa miguu. Msimamo wangu kuhusu hili unatokana na uzoefu wangu wa kila siku. Mtazami wangu wa maisha na namna ninavyopenda kutumia muda wangu. Kutembea kwa miguu kwangu mara nyingi huonekana kama jambo linalochukua muda mwingi bila kutoa faida ya moja kwa moja. Hasa pale ambapo kuna njia mbadala zilizobora. Za haraka na zenye ufanisi zaidi. Mimi ni mtu anayependa kupanga mambo yake kwa ufanisi. Na napenda kuona matokeo ya kile ninachofanya. Kutembea kwa muda mrefu. Hunifanya nijisikie kama ninapoteza muda ambao ningeutumia kufanya mambo yenye tija zaidi. Kama kusoma, kufanya kazi za kiakili. Kupanga mipango yangu ya mabaadae au hata kupumzika kwa njia inayorejesha nguvu zangu vizuri. Sababu nyingine inayofanya nisipende kutembea kwa miguu ni hali ya mazingira na uchovu wa mwili. Mara nyingi kutembea kunahusisha jua kali, vumbi, kelele au barabara zisiso rafiki kwa watembea kwa miguu. Hali hizi hunifanya nijisikie kuchoka haraka na kukosa hamsa. Badala kutembea kwa umbali mrefu na kufika nikiwa nimechoka. Napendelea njia zinazo niwezesha kufika haraka nikiwa bado na nguvu za kufanya kazi zingine Mimi si mtu wa kupenda kufanya jambo kwa sababu tu ni la kawaida Napenda kufanya jambo kwa sababu lina mantiki kwangu na linaendana na malengo yangu Kwa mtazamo huo kutembea kwa miguu, mara nyingi, hunitimizii hilo kihisia na kiakili kutembea kwa miguu, hakunipi hisia ya kuridhika kama watu wengine wanavyopata wengine hutumia kutembea kama njia ya kutafakari au kupunguza mawazo lakini kwangu akili yangu huwa inataka kuchangamka zaidi Napenda shughuli zinazochochea kifikra zinazonifanya nifikirie kwa kina au zinazonipa hisia ya maendeleo kutembea kwa miguu hasa bila lengo maalum hunifanya nijisikie kama nimesimama mahali pamoja badala ya kusonga mbele Mimi ni mtu anayependa kasi flani katika maisha Si haraka ya ovyo bali mwendo wenye mwelekeo kutembea mara nyingi, hunikosesha hisia ya kusonga mbele kwa ufanisi. Hii haimanishi kwamba nachukia kabisa kutembea kwa miguu au kwamba sioni faida zake. Ninaelewa kuwa muhimu katika mazingira flani. Hata hivyo, sipendi kufanya kama shughuli kuu au kama sehemu kubwa ya ratiba yangu ya kila siku. Napendelea mbinu zinazoniwezesha kusimama muda wangu vizuri zaidi na kulinda nguvu zangu za kimwili na kiakili Kwa mfano, nikiwa na chaguo la kuendesha baiskeli au kutumia usafiri mwingine Nitachagua hilo badala ya kutembea kwa miguu kwa sababu inanipa mwendo uhuru na ufanisi zaidi Kwa ujumla, kutopenda kwangu kutembea kwa miguu kunatokana na mtazamo wangu wa maisha Unathamini ufanisi, mwelekeo na matumizi bora ya muda na nguvu Mimi huona maisha kama safari, yenye malengo na ninaamini kwamba kila hatua ninayochukua inapaswa kunisongeza karibu zaidi na malengo hayo Ikiwa kuna njia bora ya kusonga mbele kuliko kutembea kwa miguu Basi sitawa na sababu ya kujilazimisha kufanya kile ambacho hakilingani na hulka yangu au mtindo wangu wa maisha naam.